Kifaa gani cha teknolojia, uwezi kuishi pasipo. Mimi sieziishi bila simu. Simu imejaa mambo mengi. Hapo ndipo nawasiliana na mzazi wangu, nawasiliana na marafiki, na marafiki, dada yangu pia.

Mimi napenda kunywa maziwa sana sana sana in all its forms kama iki whether ni fresh ama kama imewekwa ndani ya yoghurt ama kama imefarmentiwa ikakua sour milk napenda kunywa maziwa sana in all its forms na hivi juzi juzi nimekuwa nikikunywa maziwa fresh sana sababu ni raisi kupata kwa maduka na kukunywa kutoka kwa hizo paketi zao.

Mimi ile kinywaji ninachopenda sana kukunya ikiwa baridi ni maji, maji na maziwa, maziwa ikiwa baridi ambayo ijechemshwa ijeongezwa chochote, na pia napenda wine ikiwa baridi, sana sana white wine, ile ambayo haina sukari mingi.

Mimi mahali napoishi saa hii panaitwa Eldoret na nilizaliwa Eldoret so naishi ile area ambayo nilizaliwa lakini sijalelewa huku. Miaka yangu ya kwanza nimeishi Nairobi ambapo nilienda shule, nikahitimu, nikamaliza, nikatembea tembea katika hii dunia kidogo, nikaenda mpaka Canada lakini sasa hivi nimerudi naishi Eldoret ambapo nilizaliwa.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

Mimi mchezo ninaopenda sana ulimpike kukutazama katika televisheni ni mchezo wakukimbia mbio ya masafa marefu au mafupi. Kama mkenya, wakimbizi wetu huwa wanafuzu sana katika mbio za masafa marefu, lakini napendelea sana zile mbio za masafa mafupi, zile relays ambapo timu yangu nayopenda sana ni timu ya USA kuna kuna mkimbizi anayeitwa Shakari Richardson, ye huwa anakimbia, haraka sana na huwa anashinda hizi mbio za, huwa anashindia nchi yake medali kila wakati.

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana, ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu usivyo hitaji. Garama inakua kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vile tuu vilivyo kwenye orodha. Sita angalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbali mbali. Maranyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu waliokwisha nunua. Niseme kama bidhaani, nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa tu, utakua. Na busara, nitaji ha dhari.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

Msafara wa magari leo ni mzito sana, nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua, nimuambia nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi waneenda kazi saa moja, jee, kuna njia nyengine zaidi ya fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini, nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia. Leo naendesha radio, nisikize mziki ili niwe na subira. Hali hii ni ya kila siku lazima nijifunze kustahimili.

Barua pepe zangu ni nyingi sana, nimipokea mia moja leo tu, je ni ziseme zote, nyingi ni matangazo tu, sio muhimu, nitazifuta bila kusoma, lakini kuna kathaa zinaitaji majibu ya haraka, nitachuja kwanza, niangalia zipi ni muhimu, zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza, nitazijibu moja kwa moja. Singine nitaazimia kwa badae, ninaitaji mfumo bora wa kusimamia barua. Labda nitatengeneza folder, nipange kwa aina. Barua zilizobaki ningeweza kutuma jibu moja kwa wote. Kazi hii nachukua muda mwingi sana. Nathani saa mbili kila siku ni kwa barua pepe tu.

Leo lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Ina miti mingi. Nitachukua maji, nisikauke. Labla nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na ya mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani ni jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki mzima, nitengeneze tabia nzuri.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

Mimi napenda kufanya kazi pekeangu na pia na watu wengine inategemea. Wakati ambapo nafanya kazi pekeangu, inakuanga kazi inaitaji umakini, umakini wa aina ya juu na ambayo inahitaji kufikiria sana. Ninaofanya kazi na watu wengine, huwa ninaitaji kazi ya mikono sana kutumia nguvu kiasi kikubwa. Yaani ninapenda kufanya kazi na pekeangu na pia napenda kufanya kazi na watu wengine inategemea.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi. Gari lina tatizo kidogo la mafuta, linakula sana. Basi ni rahisi na nafuu, lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji pia kununua dawa kutoka pharmacy. Mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha nisisahau u kitu chochote.